Napenda nguo ambazo zinapendeza na zinanifanya nijisikie vizuri. Vitu vya kawaida vya kila siku kama t-shirt na suruali au jeans kwa sababu ni rahisi na vinafanya nijisikie uhuru. Vitu rasmi kama suti au blazer napenda wakati kuna kazi au hafla rasmi. Zinanifanya nijisikie makini na kujiamini. Mavazi ya michezo pia napenda kama joggers na sneakers napenda wakati nina shuguli za mwili au nikipenda starehe. Ingine ni rangi na muundo unaovutia. Sipendi nguo za rangi zisizo na ladha kabisa napenda zile zenye rangi zinazofanya nishike macho lakini sio kuchanganya sana.

Kila uzoefu kazini, kuna kitu cha kufundisha, lakini ulebuliofunza zaidi mara nyingi ni pale unapokutana na changamoto kubwa au unapoanza kufanya kitu kipya kwa mfano, kujifunza kushirikiana na wengine. Labda kwenye timu yenye watu tofauti kabisa, uliamua jinsi ya kusikiliza kuelewa mtazamo na kushirikiana bila mgongano. Pia kujituma na kushugulikia changamoto. Pale kazi ilipopata shida au ratiba ikichelewa najifunza kukaa na kupanga suluhisho badala ya kukata tamaa. Pia kuwa na ujasiri wa kujifunza kitu kipya. Kujaribu mbinu mpya au teknolojia mpya kazini inaunda ujasiri na ujuzi zaidi pia kuelewa umuhimu wa mawasiliano. Maranyingi changamoto zinatokea kwa sababu maelezo hayakueleweka. Hivyo kujifunza kueleza mawazo vizuri ni funzo kubwa.

Nimejaribu chakula vichache vya kigeni ambavyo vinavutia sana, kwa mfano sushi ya Japani, ladha ya samaki gafi na mchanganyiko wa mchele na wasabi iliyokuwa tofauti sana na chakula cha kawaida nyingine ni pizza. Ingawa sasa ni maarufu kote duniani kujaribu aina za asili za Italia kulikuwa na tofauti kubwa na ladha kawaida. Nyingine ni tacos kutoka Mexico, yenye mchanganyiko wa nyama, pilipili na mboga ndani ya mkate ndogo. Ilikuwa tamu na yenye viwango vya spices vinavyo pendeza sana. Nyingine ni curry, mchanganyo wa viungo na pilipili unapokula kwanza inaweza kuuma kidogo, lakini ladha yake inakufanya utake tena.